Mimi huwanga napata habari ya sana sana kwenye platform za mitandao ya kijamii Haa hii ndo huwaga Inanipa habari sana kama facebook whatsapp na youtube na instagram, na mimi huwa napata taarifa zangu kupitia hizo application za kijamii.

Uwaga nalinda falagha yangu kwa kuweka siri Uwagana naweka siri ya baadhi ya vitu wa mbavyo Vinezu kaha talisha labda Akounti zangu wikiwepo nywila za sim zangu nywila za akounti zangu za pesa huwaga nazifanya kuwa.

Stadi ambayo ni muhimu katika kazi yangu ni stadi ya kompyuta kwa sababu hii inakua inanisaidia kuandika baadhi ya kumbukumbu ambazo wanafunzi wanakua wanatakiwa wazifanye ikiwepo andalio la somo na dokumenti mbalimbali ambazo zinakua zinatakiwa kwangu mimi stadi ya kompyuta inakua ni muhimu sana katika kazi yangu.